Mimi ni muhasibu. Kwa hiyo stadi muhimu sana kwa kazi yangu ni uwezo wa kutumia kompyuta. Kuna applikesheni kama Microsoft, Excel na vitu vingene kama Pivot Table, VLOOKUP. Hizo ni muhimu sana kwa kazi yangu. Lakini kuna zile accounting software. Mfano quickbook, tali, seji. Zote ni muhimu sana kwa kazi yangu.

Ni kweli kabisa kuhitaji msaada kazini kwanza si uthaifu. Ni ishara ya uwajibikaji hivyo ndivyo naweza kufanya. Napohitaji msaada mara nyingi nikiwa ofisini. Lakini mara kitu cha msingi kabisa huwa ninatambua tatizo vizuri. Tatizo ambalo limesababishwa nahitaji msaada. Ni kitu ambacho nakifanya zaidi. Na yaani nijue nimekwama wapi. Ni taifa gani sina. Ni majibu nimejaribu nini mpaka sasa yaani uwezo niliofanya kutatua hilo utatizo mpaka nikashindwa hivi ni vitu navovitambua kwanza. Lakini pia naomba msaada mapema huwa siogopi kuomba msaada. Naweza kumwambia msimamizi wangu au mfanya kazi mwezangu mwenye uzoefu na hiyo kazi ili aweze kunisaidia. Lakini natumia lugha ya heshima. Na wazi mfano nimekuama kwenye sehemu. Yali consideration. Naomba unisaidie kunielekeza.

Binafsi napenda lugha ya kifaransa. Napenda sana kujifunza hio lugha ya kifaransa kwa sababu namna ya matamishi yake hunivutia sana natamani sana kujifunza kwa sababu tu ya namna jinsi matamishi yake yanavyotamkika. Hichi ni kivutio kikubwa sana kinichonifanya niweze kutamani kujifunza lugha hii.

Wakati wa likizo huwa napenda sana kukusayika na marafiki, kujifunza vitu vipya. Lakini pia kujumuika na watu ambao wanaweza kunisaidia, kujifunza vitu vipya ambavyo sikuwa navijua hapo kabla. Lakini pia watu wengi hunisaidia na kujifunza zaidi juu ya mambo mengi. Kujua mambo mengi kuhusiana na jamii kwa sababu napokuwa kazini, mara nyingi nashindwa kutambua mambo mengi kuhusiana na jamii. Hivyo hunisaidia sana kujua mambo mengi kuhusiana na jamii.

Binafsi napenda sana kuongea. Kwa sababu kuongea, kunaweza kunisaidia kuepukana vitu vingi. Kuongea, kuna nifundisha. Kunanisaidia sana kuweza kuepukana na changamoto wa nyingi. Lakini pia kuweza kupunguza muda ambao ningetumia, kuweza kuandika. Sio kwamba sipendi kuandika. Napenda kwa sababu kuandika pia, kunanisaidia kuweka kumbukumbu kichwani. Lakini ninapongea, naweza kuongea mambo mengi kwa wakati moja. Hivyo, kuweza kuepusha muda.

Binafsi napenda sana somo la hesabu. Kwa sababu somo la hesabu, linafundisha na kutengeza kumbukumbu kichwani, linaufungua ubongo na kuweza kufikiria nje ya muktadha wa kile kitu unachokizugumza. Hivyo napenda sana somo la hesabu. Linafanya niweza kufikiria na kutanua ubongo wangu, kuweza kukumbuka na kujifunza mambo mapya na kuweza kutatua changamoto mbali mbali.

Binafsi sipendi kuoga kwa maji ya moto. Kwa sababu maji ya moto ninapoyatumia mara nyingi huniletea baridi. Nikimaliza kuoga napatwa na baridi kali sana. Kwa hivyo, sipendelei sana kutumia maji ya moto. Natumia tu pale maji ya moto wakati ambao baridi ni kali sana. Wakati ambapo siwezi kutumia maji ya baridi. Lakini binafsi napenda sana kuoga kwa maji ya balidi. Hunifanya niweze kurilaksi na kuleta utulivu wa nafsi na akili yangu.

Binafisi mpenzi sana wakupiga picha. Nimekuwa nikipiga picha mara chache sana. Wanaweza kupiga hata picha tatu, paka tano kwa muda wa wiki nzima. Sivutiwi sana nasuala la kupiga picha. Sijui ni kwa sababu gani, lakini si kitu ambacho nakipenda sana. Mara nyingi kupiga picha mara tano, mpaka sita, kwa muda wa juma, zima.

Wateja ni nyenzo muimu sana kwa kuchangia mauzo. Wanasaidia sana kuchangia mauzo na kukuza biashara yangu. Kwa hivo ninapenda kuzungumza nao kwa ukalimu. Nikijifunza maitaji wanao yataka. Ni kuwasikiliza, mpaka mwisho na pia kuchagua njia nzuli ya kuwa jibu. Uweza kunisaidia kwa ukalimu pia. Unisaidia kuweza kuwavuta na kupata kile wanachokiitaji.

Binafsi napenda kula mikahawani kwa sababu wana chakula kitamu na kizuri sana. Kuna mikahawa ya karibu na nyumbani ambayo hutengeneza chakula kizuri na kinachovutia sana. Lakini kilichopikwa vizuri na kuwa ufahamu mzuri sana. Hichi ni kitu ninachokipenda sana, kinanivutia sana. Na pale ambapo nashindwa kula nyumbani hula sehemu ya mikahawa ambayo hutengeneza chakula kizuri sana.

Binafsi kitabu ni nacho kipenda sana. Ni nakipenda kitabu The Richest Man in Babylon. Kina niko na William Buffett. Kitabu ni kizuri sana. Kina nifundisha namna nzuri ya kuekeza. Kina nifunza namna kutengeneza pesa. Kupitia njia uwekezaaji. Kitu kinacho nifurahisha kwenye hichi kitabu ni namna ambavyo kinaelezea na weza kutengeneza pesa nyingi. Kupitia uwekezaaji wa isa iki nani vutia sana kwa sababu kina nipa njia nzuli ya kumvumilivu na kuweza kusubilia paka pale pesa yangu itakapo tengeneza faida kuwa napeda sana wa sika muusika muandishi wa hicho kitabu kwa sababu ametengeneza kitu kinacho nifanya niwe mvumilivu pale napoitaji kufanya uwekezaaji.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya kuitimu chuo kikuu, iliburudikwa na fla kubwa na upendo, nikikusanyika na ndugu jamaa na marafiki, ambao tulikuwa tujaonana muda mrefu, ivo kuwakuta wale, kuwaona ndugu zangu likuwa nifaraja sana kwangu. Hii ilinifurahisha sana na kunifanya, niweze kuipenda sana, siku hii.

Binafsi kinywaji na chokipenda sana ni juisi, juisi ya matunda mbalimbali, hunivutia sana na poinywa. Kwa hiyo juisi ni kinywaji na chokipenda sana na pokunywa juisi, hupata, burudiko la moyo na hufurahia sana. Nakunywa maranyingi sana, marayamwisho ni mekunywa jana juisi ya matunda mbalimbali, likiwemo, tunda laparachichi, nandizi, zilozochanganywa pamoja, kiukweli nilifurahia sana. Unywaji wa juisi ni lifundishwa na mama yangu. Mama yangu alikuaa kipenda kutengeza juisi. Kwa hivo ilinifanya niweze kuvutiwa sana. Na pokunywa juisi hizo na burudika moyo sana. Na kunifanya niweze kufurahi sana.

Kwanza kabisa ni kufikili, tatizo unapotokea, lahitaji kufikiri ili kuweza kupata namna nzuri ya kuweza kujitatua. Hivyo ninafikiria tatizo linahitaji ufumbuzi gani, namna gani tutaweza tukalitatua, na ni watu wapi naweza nikawahusisha kuweza kupambana na hilo tatizo. Kitu kikubwa ni kutambua tatizo, kujua, watu unaoweza kuwashirikisha kutatua tatizo hilo, hii husaidia sana kuweza kutatua tatizo lolote kazini kwetu.

Hapana, sipende kurudi ujana. Binafsi sijutii umri nilio nao. Nafurahia jinsi umri huu nilio nao napendezwa nao. Sina mawazo kabisa ya kurudi ujana. Kwasababu kila hatua ninazo zipiga ni mungu ndio ameruhusu tuweza kuzipiga. Hivyo, nafurahia sana kwa umri nilio nao na wala sina matarajio yoyote ya kurudi ujana.

Kwa kawaida nalala masaa sita, mpaka saba. Mara nyingi hufanya shughuli zangu wakati wa usiku. Kwa sababu, usiku unakuwa utulivu sana. Kwa hivyo, natumia masaa machache kama matano, mpaka sita kuweza kulala. Ili niweze kumaliza changamoto na kazi zangu nazozifanya usiku. Hupenda kutumia muda usiku kuweza kusoma na kufanya shughuli zangu za kazini. Kwa hivyo nalala kwa muda wa masaa sita. Kuanzia masaa matano mpaka sita.

Binafsi napenda sana hesabu. Kwa hesabu hesabu ni somo ampalo linafuntisha na kuweza, kunikumbusha, kuweza kutafakali kwa kina zaidi. Linaweza kufanya ubongo, uweze kuwa wenye kufikiria zaidi na kupata solution. Kwa hivyo hesabu pia, ina husiana sana na maisha kawaida. Linaweza kusaidia, kutatua changamoto mbali mbali, kwa kufikiri kwa kina, hili kuweza kupata majibu mbali mbali.

Binafsi kabla ya kulala mara nyingi huweza kuangalia movie, ili kuweza kupumzika na kutuliza akili yangu. Lakini pia nasali na kujifuza pamoja, pamoja na familia yangu, tunajifunza kuhusiana na mungu, na kusali, utusaidia sana kuweza kujikaribisha karibu na mungu. Baada ya hapo naangalia movie na kucheza magame, mpaka pale usingizi, utakaponikuta.

Binafsi nashughulikia muda wa mwisho kwa utulivu na kuweza kumaliza kile ninachokifanya pasipo kuharibu kazi hiyo. Kwa hivyo utulivu na kujifunza zaidi inanisaidia kuweza kushughulikia muda wa mwisho na kuweza kumaliza kazi hiyo kwa ustadi mzuri sana.

Wakati wasiwasi inapenda kuzungumza na watu, kujifunza mambo mbalimbali ya kijamii, kusikiliza mambo yaliyoendelea katika jamii yetu, binafsi sipendi kukaa mwenyewe wakati wa wasiwasi kwa sababu huweza kuniongezea changamoto na wasiwasi, hivyo huweza kukaa karibu na watu kwa ajili ya kuzungumza nao na kuondoa wasiwasi nilionao kichwani.

Binafsi ninajifunza sana. Kujifunza usaidia kuweza kuongeza uzalishaji. Kujifunza kwa mda mlefu. Najifunza mambo mengi ambayo siyajui. Yale mambo ambayo siyajui. Najifunza sana kuhusiana na kazi yangu. Hii unisaidia kuongeza uzalishaji wangu. Kwa kujifunza na kutambua mambo mapya yanaohusiana na kazi yangu. Unisaidia kutatua changamoto mbali mbali zaki kazi na hii uongeza uzalishaji wa kazi yangu.

Binafsi nimeenda kwenye matamasha ya mziki ya wasani wengi sana. Na matamasha haya wakati mwingine wakati wa mapumziko. Tunakwenda moja na marafiki zangu. Kwa ajili ya kupata burudani na kutuliza akili yangu. Baada ya muda mrefu wa kazi hii hutusaidia kulilaksi na kuweza kutuliza akili. Kwa ajili ya siku nyingine tena.

Binafsi mapumziko yangu yanahusisha sana kulala. Kwa hiyo mara nyingi, baada ya shughuli nzito ambayo naweza kuzifanya kwa siku hiyo napumzika kwa kulala na kutuliza akili yangu ili niweze kupata pumziko zuri katika nafsi yangu na kuondoa uchovu ambayo umeambatana na kazi nilizozifanya.

Binafsi napenda wali maharage naupenda sana wali maharage ni chakula kizuri kinachonivutia sana. Mara nyingi ninapokula wali maharage ninafurahia sana na kupata burudiko la moyo wangu ni chakula. Uzoefu wangu nimependa wali maharage toka nikiwa mtoto kwa hivyo ni chakula ninachokipenda sana.

Mara nyingi napenda kuwatia moyo, kuwatia moyo huwasaidia kuweza kuinuka tena na kupambana na zile changamoto wanazokutana nazo. Mara nyingi nawafundisha na kuwaeleza maisha ni marefu yanaendelea na tunapambana kila siku ili kuweza kufikia malengo. Changamoto ni muhimu katika maisha ambazo pia hutusaidia kuweza kufikia malengo yetu. Hivyo ukiwakumbusha kuwa changamoto ni hali ya kawaida ambayo watu hukutana nayo ili kuweza kufikia malengo yao na hii huwasaidia marafiki zangu wengi sana kwa ajili ya kupambana na changamoto zao.

Binafsi sipendi chakula cha haraka. Vyakula vya haraka kwanza, sio vizuri havijatengenezwa vizuri na hivyo siwezi kupata ile ladha kamili ninayoipenda. Hivyo napenda chakula ambacho kimetengenezwa kwa ustadi, kwa utulivu mzuri na kimepewa nafasi ya kuweza kuiva vizuri. Hiki ndicho chakula nachokipenda mimi.

Na malengo mengi sana kwa kazi yangu ambao naitaji kweza kuyatimiza. Kwanza ni kufikia kili ambacho nimekuwa nikikipanga kwa muda mlefu. Naitaji kweza kufanikiwa katika kazi yangu na kufikia malengo mwakubwa na kupata kipata kikubwa zaidi katika kazi yangu. Hivyo nafanya kazi kwa bidii hili niweze kufanikisha malengu haya kwa kupata kile ambacho naitaji katika kazi yangu.

Binafsi napenda sana kupiga chombo cha mziki. Japo sina talent, sina kipaji cha upigaji wa vyombo vya mziki. Lakini ni kitu ninachokipenda sana. Natamani kupiga gitaa, natamani pia kupiga kinanda. Ni vitu ninavyovitamani sana. Natamani kwanza kozi ya kujifunza kuweza kupiga kinanda. Ni vitu ninavyovipenda. Japo sina kipaji cha kufanya hivo.

Binafsi napenda sana kuvaa, napenda kuvaa, hivyo kitu nachopenda kununua sana ni nguo, napenda kununua za mitindo ya ina mbali mbali, ambayo uweza kunifanya nionekane nadhifu na msafi, hivyo kitu nachopenda sana kununua ni nguo.

Mi napenda sana kunywa juisi. Juisi ni kinywaji cha baridi nachokipenda. Juisi unifanya niweze kuwa mtulivu na mwenye mawazo mazuri. Napo kunywa juisi najiisi kuwa mtu naebuludika na kuflaia sana. Toka nikiwa mtoto nimekuwa nikipenda juisi ya matunda mbali mbali, uweze kutengeneza afya yangu na kunifanya nionekane mtu mchangamfu sana.

Ndiyo, napenda sana kwenda pwani. Kwa sababu kwenda pwani, kuna upepo mzuri na kunifanya niweze kufarijika na kupata burudiko la moyo. Pwani mbali mbali, huweza kunisaidia mimi hasa wakati wa mapumziko ya kazi. Hivyo, napendelea sana kwenda pwani. Inaweza kunifanya niwe mtulivu na niweze kulilaxi na kufanya mambo yangu kwa utulivu sana.

Binamfsi napenda sana kazi naifanya. Kazi yangu ya wasibu ni kazi ya ambayo napenda kushiriki sana kuifanya. Kwa sababu ni kazi nzuri, niliyo isomea ninayoipenda na inayonivutia sana na nilichagua kazi hii kwasababu napenda sana kufanya kazi hizi kuwaudumia watu kujifunza mambo mapya ya fedhana kuweza kupanga bajeti yangu ilikuafikia malengo yangu na ni kazi ninayo ipenda sana. Nachokipenda kuhusiana na kazi hii, inanifundisha kila siku kuhusiana na nidhamu ya fedha, inanifundisha kuweza kutunza, kueza kuekeza, na kueza kushirikiana na watu katika mambo mbali mbali. Changamoto ziko nyingi wakati mwingine mahesabu hayaendi sawa, hivyo kunipa changamoto na kueza kufikiria sana ili kueza kutatua changamoto hiyo. Katika kazi hangu ningependa nisi gependa kubalii kichochote. Kwa sababu ni kazi ninayoipenda. Na napenda vitu vyote katika kazi hii.

Binafsi nimesha fikira kuanzisha biashara yangu na biashara ninayopenda kuianzisha ni biashara ya mgahawa. Nimefanya tathimini na utafiti wangu. Nimeweza kugundua biashara ya migahawa, huweza kulipa sana naweza kuwanufaisha watu wanaofanya kazi hizo. Hivyo katika nchi hii, nigependa sana kuifanya kazi hii ya mgahawa, kuhudumia watu kwa chakula. Hii huweza kunisaidia na inanivutia sana kazi hii ni kazi amabyo naipenda na natamani sana kuianzisha.

Binafisi ningependa kuona jamii yangu ikikua. Tukipata maendeleo ya kimitaa nyumba, balabala, umeme. Bila changamoto yoyote haya ni maendeleo ambayo napenda sana yatokee katika jamii yangu. Jamii yangu itafrai sana. Ataburudika sana, atakapo pata mbalabala nyingi. Nyumba zikibadilika kuwa nzuli. Lakini umeme, ukawepo umeme mwingi wa kutosha. Maji ya kutosha, ichi ni kitu nachopendelea sana. Natamani ya mendere ya tuwe katika jamii yangu.

Ndiyo nimeshawahi kununua tiketi za matukio mbalimbali lakini tukio nao likumbuka zaidi ni tukio la mpila wa simu. Kati ya simba na yanga. Ni tukio ambalo ni kubwa sana katika nchi yetu hivyo nimesha nunua tiketi za hayo matukio hili kuweza kushuhudia mpira na kuweza kuburudika.

Napenda sana kucheza mpira wa miguu, mara nyingi ninapokuwa na marafiki zangu, hupendelea kwenda uwanjani kwa ajili ya kucheza mpila, hii inasaidia sana katika afya, huweza kuimalisha misuli yangu, lakini pia afya yangu, kukaa vizuli, kueza kuchangamuka, na kueza kurekebisha ubongo wangu, kuwa ni wenye kumbu kumbu nzuri.

Kwangu mimi mchezaji wangu bora wa mpila wa kikapu wa mda wote ni Michael Jordan. Nampenda sana Michael Jordan kwa sababu ni bingwa, mala sita wa NBA. Akiwa na Chicago Bulls, NBA amefika fainali mbali mbali na amekuwa MVP. Yaani mchezaji bola wa mchezo. Ni mchezaji bola wa NBA kwa muda wa miaka wa mala kumi. Ni mfungaji bola wa NBA kwa muda wa mala kumi. Hali badilisha kabisa NBA kuwa mchezo wa kimataifa. Halijulikana kwa ushindi mkubwa, uongozi na uwezo wa kuamua mechi lakini wapo wachezaji wengine wakubwa sana kulingana na kizazi na vigezo. Kuna mchezo kama Leblon James si mchezaji pia nayependa ananguvu, anakili, anakili ya mchezo. Anameka kwenye mchezo kwa muda mwingi sana.

Kwa marekani, timu ambayo inatambulika sana kwa mchezo wa mpira wa ragbi, ni timu ya USA Eagles, timu ya taifa ya ragbi ya marekani. Ni timu rasmi ya taifa inayowakilisha marekani kwenye mashindano ya kimataifa. Imeshiriki ragbi, world cup, mara kadha, hasa, upande wa wanaume, inashindana na mataifa makubwa kama England, Australia, Japani na Scotland. Inakuza vipaji vya ndani na wale wanaocheza ligi za ulaya.

Mimi huwa huoga mara moja kwa siku na hiyo ni asubuhi. Wakati ninapotaka kuenda kazini, ndipo ninapooga. Hivyo hivyo, ndio maana naoga mara moja kwa siku. Wakati napoamka kwa ajili ya kuchangamsha akili yangu, ili kuweza kuianza siku mpya. Mazingira ya hali ya hewa ya kwetu siyo mabaya sana. Hivyo hata nikioga mara moja, siwezi kuchafuka tena.

Binafsi nina mahusiano mazuri na wazee wangu, tumekua tukijadili mambo mbalimbali ya kimaisha, tukijadili mambo mbalimbali ya kijamii, hivyo sina mahusiano mabai na waze wangu. Wazee huweza kunisaidia kupata historia ya nyakati za zamani, namna walivyoishi, hiyo hunisaidia kuniboresha na kunifanya niwe bora zaidi hapo siku za usoni.

Binafsi sipendelei sana kupigia picha. Sio mpenzi sana wa kupigia picha. Hivyo mara nyingi hukaa mpaka wiki sijapigia picha. Naweza nikapigia picha moja mbili tatu kwa muda wa wiki nzima. Hivyo si mpenzi sana wa kupigia picha. Si kitu kinachonivutia sana. Na sina mpenzi sana na upigaji wa picha.